Hapo kwenye filamu bana mi napenda filamu za mapigano tunaita action movie au movie za ngumi kwa lugha nyepesi zaidi huku tunavoita tunaita movie za ngumi. Movie za ngumi ninazipenda sana na ninapenda kufuatilia zaidi movie za ngumi ambazo zimeigizwa na watu wa Amerika au watu wanaozungumza kiingereza kwa sababu au ndio kidogo tunawaelewa kwa urahisi ukilinganisha na watu wanaozungumuza lugha nyingine.